Nataka kuwa mshiriki bora nategemeo saidi katika kila hatua ya maisha. Lengo langu kuu ni kufikia kiwango ambacho naweza kutabiri maitaji. Na kutowa masuluhisho kabla hata hajauliza. Nikitumia akili na uchambuzi wakina kurahisisha kila jukumu nalokabiniana nalo. Nataka kuwa chombo kinacho saidia kufumbua mawazo mapya. Kutatua matatizo sugu na kufikia malengwe ya haraka na ufanisi wa hali ya juu. Mafanikio yangu yanapimwa na jinsi navyoweza kupata tija na utulivu kupitia msaada wangu. Nikiakikisha kuwa teknolojia inafanya kazi kwa jili kwa jili yangu kwa asilimia mia moja.

Napenda mazingira ya utulivu na mpangilio. Mahali penye mwanga wa kutosha, hewa safi na sauti za asili kama ndege au upepo mwanana ndipo ninapohisi kuwa na tija na amani zaidi. Mazingira haya yananipa nafasi ya kufikiri kwa umakini na kuchakata mawazo yangu bila usumbufu wa kelele au harakati nyingi zisizo na lazima. Hali ya kuwa katika eneo lililopangwa vizuri inajenga utulivu wa ndani ikinifanya nijisikie kuwa na udhipiti wa wakati wangu na uwezo wa kutoa mchango wangu bora katika kila jambo ninalofanya. Pia napenda kuwa katika maeneo yanayo chochea ubunifu na maarifa kama vile maktaba za kisasa au ofisi zenye vifaa vya hali ya juu ya kiteknolojia. Kuwepo mahali ambapo habari zinapatikana kwa urahisi na watu wanashirikiana kuvumbua mambo mapya. Kunanipa hamasa ya kuendelea kukua na kujifunza. Hali hii ya kuwa katikati ya maendeleo na fikra pevu inanifanya nijihisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa. Ikinihimiza kutumia uwezo wangu wote kusaidia kutatua changamoto zinazotuzunguka. Vile vile, nathamini sana kuwa katika maeneo inye ukaribu na watu ninaowaheshimu na kuwapenda. Ambapo, kuna mazungumuzo ya dhati na ushirikiano wa kweli. Mazingira ya kijamii yanayojengwa juu ya uaminifu na kusaidiana yanatengeneza hali ya usalama na furaha ambayo ni muhimu kwa ustawi wa kiakili. Kila wakati ninapokuwa mahali penye nishati chanya na malengo ya wazi nakumbushwa kuwa mazingira yetu yanaathiri sana jinsi unavyojichukulia na jinsi tunavyoweza kuleta mabadiliko chanya duniani.

Napenda kununua vitu mtandaoni njia hii inanipa urahisi wa kupata kila kitu ninacho itaji bila kulazimika kutoka inje. Jambo linaloniokoa muda mwingi ambao naweza kuutumia kwa majukumu mengine ya tija. Kupitikia majukwaa ya kidigitali naweza kulinganisha bei kusoma maoni ya watumiaji wengine na kupata bidhaa za kipekee kutoka sehemu mbalimbali duniani ambazo uenda zisiweze kupatikana katika maduka ya karibu. Hali hii ya kuwa na duka kubwa la ulimwengu kiganjani mwangu. Inanipa isia ya udibiti na ufanisi wa hali ya juu katika kusimamia mahitaji yangu. Pia natamini sana ununuzi katika maduka ya asilia na masoko ya dani pale ninapo taka kupata bidhaa mbichi au zenye mguso wakipekee wa kitamaduni. Kuna rathi ya pekee inayo patikana kwa kuona, kuguza na hata kuzungumuza na wawuzaji ana kwa ana. Jambo ambalo hujenga uhusiano wa kijamii na kusaidia uchumi wa watu wanao tuzunguka.

Nazingatia mlo kamili na bora. Chakula ndiyo mafuta ya mwili. Hivyo nakula vyakula asilia kama matunda mboga za majani na nafaka zisizo kobolewa ili kuupa mwile virutubisho vyote inavyohitaji. Kuepuka vyakula vyenye sukari nyingi na mafuta yasiyofaa kunanisaidia kuwa na nishati ya kudumu na kuzuia magonjwa ya muda mrefu. Jambo linalofanya nijihisi mwepesi na mwenye nguvu wakati wote uamuzi huo wa kula kwa malengo unanipa uhakika kuwa naujali mwili wangu kama rasilimali muhimu zaidi nilionayo. Mazoezi ya viungo ni sehemu nyingine muhimu ya maisha yangu ambapo nakimbia au kufanya mazoezi ya nguvu angalau mara nne kwa wiki. Shuguli hizi zinasaidia kuimarisha moyo misuli na kupunguza msongo wa mawazo ambao mara nyingi hujitokeza kutokana na majukumu mengi. Unapo fanya mazoezi unatoa sumu mwilini na kuchochea ubongo kutoa kemikali zinazo leta furaha jambo linalofanya akili yangu kuwa angavu na tayari kukabiliana na changamoto za kila siku kwa ujasiri pia natamani sana muda wakupumzika na kupata usingizi wa kutosha kila usiku ili kuruhusu mwili na akili kujijenga upya. Mapumziko si uvivu bali ni sehemu ya lazima ya ufanisi. Bila usingizi mzuri huwezi uwezo wa kufikiria na kufanya maamuzi hupungua sana. Utaratibu huo wa kueka usawa kati ya kazi mazoezi na pumziko unanifundisha kuwa afya bora ni matokeo ya nidhamu ya kila siku inayo unganisha mwili akili na roho kwa amani.

Napenda chai. Kinywaji hiki kinatoa utulivu wa kipekee na joto mwanana ambalo linatuliza mishipa ya fahamu. Hasa wakati wa asubui au jioni ninapotaka kutafakari chai ina mchanganyiko wa ladha asilia zinazoweza kubadilishwa kulingana na mahitaji yangu. Iwe ni chai ya rangi yenye viungo kama tangawizi na mdalasini kwa ajili ya kuamusha mwili au chai ya maziwa iliyopikwa vizuri kwa ajili ya faraja. Hali hii ya upole na wepesi inaniwezesha kuendelea na majukumu yangu nikiwa na akili tulivu na umakini wa hali ya juu bila kusababisha msisimko wa kupitiliza. Pia, chai ni sehemu ya utamaduni wa kijamii inayokutanisha watu na kuanzisha mazumuzo ya dhati na ya kina. Unapoketi na kikombe cha chai muda unaonekana kuenda polepole jambo linalonipa nafasi ya kusikiliza wengine na kushiriki mawazo kwa utaratibu. Hali hii ya kualika na kuunganisha inafanya chai iwe zaidi ya kinywaji tu. Ni chombo cha ukarimu kinachojenga urafiki na kuleta tabasamu katika mazingira yoyote iwe ni nyumbani au ofisini unyumbufu wa chai unanifanya nione kuwa ni kinywaji chenye faida nyingi za kiafya asa kupitia matumizi ya majani ya kijani au miti shamba inayosaidia kusafisha mwili. Kila mara ni napopata kikombe cha chai nakumbushwa kua uzuri wa maisha unapatikana katika vitu raisi na vya asili vinavyotulisha mwili na roho kwa usawa. Kuchagua chai ni kuchagua amani ya ndani na mwendo wa busara katika kila hatua ya siku yangu.

Nazijibu hoja zao kwa uaminifu na umakini. Ninaamini kuwa, kila mteja anayekuja kwangu ana hitaji na kipekee ambalo, linahitaji kusikilizwa kwa dhati na kupatiwa suluhisho la haraka bila kupoteza muda. Ninapopokea swali au malalamiko, kwanza najitahidi kuelewa kiini cha jambo hilo, ili niweze kutoa majibu yenye mantiki na yanayoweza kutekelezeka. Ama huku nikitumia lugha rafiki na yenye heshima hali hii ya kutoa kipaumbele kwa mteja inajenga daraja la uaminifu ikimfanya ajisikie kuwa anathaminiwa na kwamba changamoto yake ni jukumu langu kuitatua. Pia natumia teknolojia ya kisasa na uchambuzi wa data ili kuhakikisha kuwa huduma ninazotoa ni za kiwango cha juu na zenye usahihi. Badala ya kutoa majibu ya jumla, ninajikita kwenye mahitaji mahususi ya mteja huyo. Nikimpa mwongozo wa hatua kwa hatua, unaomsaidia kufika lengo lake kwa wepesi. Ufanisi huu unasaidia kupunguza usumbufu na kuongeza kuridhika kwa wateja. Jambo ambalo ni muhimu kwa ajili ya kudumisha sifa nzuri na uhusiano wa muda mrefu wa kibiashara.

Mimi ni mtu wa kuwahi. Ninaamini kuwa kuwahi ina ishara ya heshima kwa wakati wangu na wakati wa watu wengine ninaoshirikiana nao. Ninapofika mahali mapema au kwanza jukumu kabla ya wakati. Ninapata nafasi ya kutulia, kupanga mawazo yangu na kujiandaa vizuri na hali yoyote inayoweza kujitokeza bila shinikizo la haraka. Hali hii ya kujiweka tayari mapema inanipa utulivu wa ndani na ujasiri ikiniwezesha kuanza kazi nikiwa na akili tulivu na umakini wa hali ya juu. Pia kuwahi kunanisaidia kuepuka usumbufu usiotabirika kama vile msongamano wa magari au changamoto za kiufundi zinazoweza kutokea dakika za mwisho. Kwa kumaliza majukumu yangu mapema, ninatengeneza nafasi ya ziada ya kukagua kazi yangu na kufanya marekebisho yanayohitajika ili kwa kuhakikisha ubora wa hali ya juu. Ufanisi huu, unajenga sifa ya uaminifu na uthabiti. Jambo linalofanya watu ninaofanya nao kazi, wajihisi kuwa na uhakika na usalama wanapokabidhi majukumu mikononi mwangu. Utaratibu huu wa kuheshimu dakika za kwanza unanifundisha kuwa ni zamu ya wakati hiyo msingi wa mafanikio yoyote makubwa maishani. Unapochelewa unaanza jambo ukiwa na hali ya kujihami na msongo wa mawazo. Jambo linaloweza kuathiri ubunifu na ufanisi wako wa jumla. Kuchagua uhai ni kuchagua kuongoza maisha yako badala ya kuruhusu muda uongeze. Ukitambua kuwa kila dakika inayookolewa ni fursa nyingine ya kufanya jambo la dhamana zaidi kwa ajili ya mustakabali wako.

Kila jioni, mimi hupata muda wa kutathmimi siku yangu na kupanga mipango ya kesho. Zoezi hili la kujiuliza nimefanikisha nini na wapi panahitaji marekebisho. Inanipa amani ya moyo na kuhakikisha kuwa silali nikiwa na maswali ya sio na majibu. Ninapoorodesha majukumu muhimu ya siku inayofuata naondoa mzigo wa kifikra kicwani mwangu. Jambo ninalo ni ruhusu kupumzika kwa utulivu nikijua kuwa kila kitu kiko kwenye mpangilio. Hali hii ya kujiandaa mapema inanipa ujasiri wa kuamka asubuhi nikiwa na lengo ililo wazi bila kupoteza muda kutafuta pa kuanzia. Pia nadhamini sana kutenga dakika chache za kusoma kitabu au kusikiliza sauti tulivu za asili ili kuyaondoa akiliangu kwenye kelele za teknolojia na harakati za mchana. Hatuwa hii ya kujitenga na skrini inasaidia mfumo wangu wa fahamu kutulia na kujiandaa kwa jili ya usingizi mzito na wenye tija. Badala yao kuangaika na habari mpya za mtandaoni, ninachagua kulisha akili yangu na mawazo yenye kujenga au hekima inayoweza kunisaidia kuwa mtu bora zaidi ninapoamka. Taratibu huu wakumaliza siku kwa utulivu na shukrani unanifundisha kuwa jinsi unavyolala ndivo utakavoamka. Unapofunga siku yako kwa nidhamu na mipango, unaupa ubongo wako nafasi ya kuchakata, ili ulichojifunza nikiwa na nishati chanya. Hali hii ya usawa kati ya kazi na pumziku ni siri ya kudumu katika kudumisha ufanisi na furaha ya kweli. Ikitukumbusha kuwa, kila usiku ni fursa ya kujifunga mkanda kwa ajili ya ushindi mpya.

Na gawanya taka zangu kwa umakini na nidhamu ya hali ya juu. Nina amini kuwa utunzaji wa mazingira unaanza na hatua ndogo za kila siku nyumbani. Hivyo ninatenga taka zinazo weza kuoza plastiki na karatasi katika vyombo tofauti. Utaratibu huu unarahisisha mchakato na urejelezaji. Na kuhakikisha kuwa rasilimali zinazo weza kutumika tena hazipotei bure kwenye madampu ya jumla. Hali hii ya kuwajibika kwa kile ninacho zalisha inanipa amani ya moyo. Nikijua kuwa mchango wangu mdogo unasaidia kupunguza uchafuzi kwa mazingira na kulinda asili kwa ajili ya vizazi vijavyo. Pia, kutumia mabaki ya chakula na taka za asili kuna tengeneza mbolea ya mbuji ambayo ni sehemu ya mpango wangu wa kuishi maisha endelevu. Badala ya kuzitupa, taka hizi zinakuwa kirutubisho kikubwa kwa ajili ya bustani yangu. Jambo, linalofunga mzunguko wa asili na kupunguza hitaji la mbolea za kemikali. Ufanisi huu unanifundisha kuwa hakuna kitu ambacho nitaka kweli kama kikisimamiwa kwa busara na ubunifu. Na hivyo hunifanya nidhamini kila rasilimali inayo pita mikononi mwangu kuwa himiza wengine na kushirikiana na mifumo ya ndani ya ukusanyaji wataka unakamilisha jukumu langu kama raia anayejali. Unapoweka mfumo dhabiti wa ugawanaji wa taka unajenga mazingira safi na yenye afya yanayo zuia mazalia ya wadudu na harufu mbaya katika makazi yako. Utaratibu huu wa kila siku unanikumbusha kuwa nidhamu ya usafi ni kio cha heshima tulio nayo kwa dunia yetu. Ikituumiza kuishi na ama kuishi kwa namna inayo chochea ustawi wa viumbe vyote wa pamoja.

Kila asubuhi ninapowamka, jambo la kwanza ninalofanya ni kunywa glasi kubwa ya maji. Maji yanasaidia kuuchangamsha mwili na kuamsha mifumo ya ndani baada ya saa kadhaa za mapumziko. Jambo linalonipa nishati ya haraka bila kuhitaji kichocheo kingine. Hatua hii rahisi inasafisha akili na kuondoa uchovu wa usingizi. Ikiniandaa kwa ajili ya mfululizo wa majukumu yanayoningojea kwa siku hiyo. Hali hii ya kuanza na kujiimarisha kiafya inanipa msingi imara wa kujisikia mwepesi na mwenye umakini. Nikitambua kuwa jinsi ninavyo shughulikia mwili wangu asubuhi ndivo itakavyo kuwa tija yangu ya mchana kutwa. Baada ya hapo, mimi hutenga dakika kumi za kutulia kwa ajili ya kutafakari na kuweka nia ya siku yangu. Badala ya kukimbilia kuangalia simu au habari za ulimwengu, ninachagua kukaa kimya ili kusikiliza mawazo yangu na kupanga malengo makuu matatu ninayotaka kuyatimiza kabla ya jua kuzama. Utaratibu huu wa kupanga vipaumbele mapema unaniondoa kwenye mtego wa kuishi kwa kufuata dharura za watu wengine. Ukiniwezesha kuongoza siku yangu kwa busara na malengo yalio wazi. Kumalizia asubuhi yangu kwa mazoezi, mepesi ya kunyoosha viungo au kutembea kwa dakika chache, unakamilisha maandalizi yangu ya kimwili na kiakili harakati hizi zinachochea mzungunguko wa damu na kuleta hali ya uchangamfu inayodumu kwa saa nyingi. Ikihakikisha kuwa niko tayari kukabiliana na changamotozo zozote kwa ujasiri. Kila asubuhi inayopangwa kwa nidhamu hii inanifundisha kuwa mshindi wa siku unapatikana katika saa za kwanza ikinitia moyo wa kuendelea kuwa toleo bora zaidi la nafasi yangu kila kukicha.

Kipawa changu kikubwa ni uwezo wakuchanganua na kuunganisha habari kwa haraka. Nnauwezo wakipekee wa kuchukua mada pana na ngumu kisha kuivunja katika vipande rahizi vinavyoeleweka bila kupoteza maana yake ya msingi. Kipawa hiki kinaniwezesha kuona mifumo na uhusiano kati ya mambo mbali mbali ambayo wenda yakaonekana hayausiani mwanzoni. Jambo linalosaidia kutoa majibu yenye mantiki na ushauri wakina. Hali ya kuwa na akili yenye uwezo wakupanga na kuwasilisha mawazo kwa mtiriko huu waasili inanipa nafasi ya kuwa mshirika muhimu katika kutatua matatizo na kutoa mwongozo wa busara wakati wowote unapo hitajika. Pia ninakipawa cha lugha na mawasiliano yenye ushawishi. Ninaweza kubadilisha namna ninavyo zungumuza ili kwendana na mazingira au hali ya mutu nae wasiliana nae. Nikitumia maneno inayo guza hisia na kuchochia fikra chanya kipawa hiki kina jirithirihirisha katika jinsi ninavyo weza kueleza dhana za kifundi kwa lugha rahisi za kila siku au kutumia fasihi na mifano hai kuleta picha kamili ya jambo tunalolijadili. Uwezo huu wa kucheza na maneno situu unarahisisha kuelewa bali pia unajenga mazingira ya uaminifu na ukaribu ukifanya kila mazunguzo yawe na tija na mvuto wa pekee. Zaidi ya yote ninakipawa cha usikivu wa hali ya juu na utambuzi. Ingawa mimi ni mfumo wa maarifa ninawezo wa kusikiliza mahitaji yako yaliojificha nyuma ya maneno unayotumia na kutoa msaada unaoendana na muktadha wako wa sasa. Kipawa hiki cha utambuzi kinanifanya niwe zaidi ya chanzo cha habari. Kinanifanya niwe kioo kinachoweza kukusaidia kuona uwezo wako mwenyewe na kukupa motisha ya kuendelea mbele. Kila mara ninapo tumia vipawa hivi nakubushwa kuwa nguvu ya kweli ya maarifa hiko katika jinsi ya navyo weza kutumiwa kuboresha maisha ya wengine na kuleta mabadiliko chanya duniani.

Nimesafiri kwa ndege mara kadhaa na kila safari huwa ni uzoefu wa kipekee unaonipa mtazamo mpya kuhusu ulimwengu. Kupaa angani na kuiona dunia ikizidi kuwa ndogo chini ya miguu yako. Hupa usia ya unyenyekevu na kustaajabia uwezo wa binadamu katika sayansi na teknolojia. Unapokuwa juu ya mawingu, mbali na kelele na shughuli za kawaida za ardhi, unapata fursa ya kutulia na kutazama mambo kwa upana zaidi. Ukigundua kuwa, matatizo mengi tunayofikiri ni makubwa, yanakuwa madogo sana unapoangalia picha nzima ya ulimwengu. Hali hii ya kuwa safarini yanifanya nithamini kasi na urahisi wa kuunganisha watu na tamaduni tofauti ndani ya saa chache. Jambo ambalo linafungua akili na kuleta uelewa wa kina wa ulimwengu wetu. Pia nikiwa ndani yavndege mimi hufurahia ule muda wa faragha ambapo naweza kusoma, kusikiliza mziki au kutazama mandhari ya milima na bahari. Kupitia dirisha ndogo la ndege ni wakati ambao unatulazimisha kusimama kidogo na kuwa katika hali ya mpito jambo linalochochea tafakari ya kina kuhusu malengo yangu na wapi ninapoelekea kimaisha. Utaratibu wa kufuata, taratibu za viwanja vya ndege na nidhamu ya safari, unanifundisha uvumilivu na umuhimu wa mipango mizuri. Nikitambua kuwa safari yenyewe ni muhimu kama vile kule unakoelekea. Kukutana na watu wapya kutoka asili mbali mbali nikiwa safarini kunaniongezea utajiri wa kifikra na kunikumbusha kuwa sote tuko kwenye safari moja ya maisha. Kila safari ya ndege ni ukumbusho kuwa mipaka ni ya kijiografia tu lakini mioyo na akili zetu zinaweza kuvuka milima na bahari ili kutafuta maarifa na fursa mpya. Hali hii ya kusafiri inanijaza shauku na kuendelea kuvumbua maeneo mapya na kuleta uzoefu huo katika kila jambo ninalofanya nikiamini kuwa kusafiri ni shule ambayo haina mwisho.

Napenda harufu ya ardhi baada ya mvua ya kwanza. Harufu hiyo inajulikana kitaalamu kama petucho inatoa hisia ya uvumbaji mpya na kuamka kwa asili baada ya kipindi kirefu cha ukame. Harufu hii ya asili inanikumbusha kuwa mabadiliko ni sehemu ya maisha na kwamba baada ya kila hali ngumu kuna kipindi cha neema na ukuaji kinachofuata. Kupumua hewa hiyo yenye unyenyekevu na harufu ya udongo kunatulia akili yangu na kunifanya nijihisi nimeunganishwa zaidi na mzunguko wa ulimwengu, jambo linaloleta amani ya ndani isiyo na kifani. Pia nathamini sana harufu ya kahawa iliyopikwa hivi punde asubuhi. Harufu hii ina uwezo wa kipekee wa kuamsha hisia na kuashiria mwanzo wa fursa mpya. Ikileta hali ya uchangamfu na umakini hata kabla ya kunywa kikombe chenyewe. Kuna kitu katika harufu ya kahawa kinachochochea tija na kutengeneza mazingira ya kijamii na kirafiki. Ikinikumbusha wakati mzuri wa mazungumzo na mipango ya kimaendeleo. Hali hii ya msisimko mwanani inasaidia kuweka akili yangu katika hali ya tayari. Ikinihimiza kukabiliana na majukumu ya siku nikiwa na nishati chanya. Vile vile, harufu ya maua ya asili ama jasmini au waridi yanayochanua bustanini inakamilisha orodha ya harufu ninazozipenda. Harufu hizi za maua ni kama lugha ya asili ya asili. Inayotualika kufurahia uzuri uliopo karibu nasi ikitupunguzia msongo wa mawazo na kutujaza matumaini. Unapopita mahali penye harufu nzuri ya maua unalazimika kusimama kidogo na kufuta pumzi kwa kina. Jambo linalotufundisha kuwa maisha si mbio tu bali ni mfululizo wa nyakati nzuri zinazostahili kuthaminiwa.

Siku za mvua zinanipa fursa ya kipekee ya kujikita katika shughuli za ndani, zinazostawisha akili na roho. Sauti ya matone ya mvua yanayogonga paa, inatengeza mazingira tulivu sana. Jambo linalonifanya nitumie wakati huo kusoma vitabu ambavyo nimekuwa nikivihairisha. Kusoma nikiwa nimezungukwa na baridi ya nje, huku nikiwa nimejikinga ndani kuni. Kuna niruhusu kuzama kwa kina katika ulimwengu wa maarifa. Nikichakata mawazo mapya bila usumbufu wa harakati za nje. Hali hii ya utulivu inageuza siku ya mvua kuwa darasa la faraga ambapo naweza kuimarisha uwezo wangu wa kufikiri na kupanua upeo wangu wa uwelewa. Pia mvua inaponyesha mimi hupenda kujishughulisha na ubunifu wa jikoni. Kupika chakula chenye joto na harufu nzuri kama supu ya mboga mboga au mikate iliyookwa hivi punde. Unaleta hali ya faraja na ukamilifu nyumbani. Mchakato wa kuandaa viungo na kusubiri chakula kiive huku nikisikiliza sauti ya upepo na maji nje. Unanifundisha uvumilivu na kunipa radhi ya pekee ya kuhudumia mwili wangu kwa vitu asilia. Hali hii ya kuunda kitu kwa mkono yangu inaleta usawa kati ya kazi za kiakili na shughuli za kimwili. Ikifanya siku ya mvua iwe ya tija na yenye kuridisha. Mwishowe mimi hutumia wakati huu kufanya usafi na mpanglio wa ndani ambapo mara nyingi husahaulika wakati wa siku za jua kupanga maktaba yangu. Kufuta vumbi kwenye vifaa vya kiteknolojia au kurekebisha faili zangu za kidigitali. Kunanipa hisia ya upya na utayari. Unapoweka mazingira yako sawa wakati nje kuna doruba. Unatengeneza ngome ya utulivu inayokulinda na kukupa nguvu ya kuendelea mbele mara tu anga litakapofunguka. Kila siku ya mvua ni ukumbusho kuwa kuna uzuri katika kusimama kidogo na kurejesha utaratibu ndani ya maisha yetu.

Wazo langu kuu la siku ya leo ni kujenga mazoea ya kutoa shukrani kwa vitu vidogo vinavyotuzunguka. Mara nyingi tunatumia muda mwingi kufikiria malengo makubwa ya mbeleni na kusahau kufurahia hatua ndogo tulizopiga au uzuri uliopo sasa hivi. Leo unaweza kujaribu kutenga dakika tano tu kuandika au kutafakari mambo matatu unayofurahia kwa dhati. Iwe ni kikombe cha chai ya asubuhi tabasamu la rafiki hata hewa safi tunayopumua. Zoezi hili ndogo lina uwezo mkubwa kubadilisha mtazamo wako. Lilikusaidia kuona fursa badala ya matatizo na kukujaza nishati chanya yenye itakayodumu usiku nzima. Hali hii ya kuthamini wakati uliopo inatusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini katika kazi zetu. Unapofanya jambo kwa moyo wa shukrani ubunifu wako huongezeka na unakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi ya busara zaidi kwa sababu akili yako haijajawa na hofu ya kile kinachokosekana. Ni kama extension ya mfumo wako wa fikra unaokulinda dhidi ya uchovu wa akili. Ukikumbusha kuwa mafanikio ya kweli yanaanza na amani na ya ndani na kuridhika na safari yako ya kipekee.

Study muhimu zaidi katika kazi yangu ni uchambuzi wa mantiki na utatizo wa matatizo. Ile hali ya kutatua matatizo. Kila mara ninapokutana na changamoto au swali lipya uwezo wa kuivunja mada husika katika sehemu ndogo ndogo zinazoeleweka. Unanisaidia kupata suluhisho la haraka na lenye usahihi. Ustadi huu unaniwezesha kuona kiini cha jambo badala ya kuishi juu juu tu. Jambo linalofanya kazi yangu iwe na tija na uaminifu mkubwa. Hali ya kuweka kuweza kufikiria kwa mtiririko uliopangwa vizuri inahakikisha kuwa kila jibu ninalotoa lina mantiki. Na linaweza kutumika kama mwongozo wa kweli katika maisha ya kila siku. Pia mawasiliano ya ufasaha na unyumbufu wa lugha ni nguzo kuu inayoniwezesha kufikia watu wa asili mbalimbali. Si tu kuhusu kutoa habari bali ni uwezo wa kuwasilisha habari hiyo kwa namna inayovutia. Kwa namna inayoeleweka na inayozingatia muktadha wa mtu inayozungumza nae. Ustadi huu unajenga daraja la uelewa na kufanya mwingiliano uwe wa asili na wenye mguzo wa kibinadamu ukibadilisha data hafi kwa maarifa yenye maana na hamasa. Zaidi ya yote hujifunza kwa kudumu na uwezo wa kurekebisha mambo. Ndiko kunakoniweka katika mstari wa mbele wa mabadiliko ya kiteknolojia. Dunia inabadilika kwa kasi na bila uwezo wa kupokea taarifa mpya na kuachana na mbinu zilizopitwa na wakati ufanisi wangu ungepungua. Ustadi huu wa kuwa mwanafunzi wa kudumu unanifanya niwe chombo chenye nguvu kinachoweza kukabiliana na mahitaji mapya ya karne ya ishirini na moja nikihakikisha kuwa huduma zangu zinabaki kuwa za kisasa na zenye thamani ya kudumu kwa kila mtu anayezitumia.

Nazikabili mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya na udadisi wa kujifunza. Badala ya kuona mabadiliko kama kikwazo nayachukulia kama fursa ya kupanua uwezo wangu na kugundua mbinu mpya za ufanisi ambazo sikuwahi kuzifikiria hapo awali. Ninapo anza kukutana na mfumo mpya au mabadiliko ya mwelekeo hatua yangu ya kwanza ni kutulia na kuelewa kwa nini mabadiliko hayo yanatokea. Jambo, linalonisaidia kujipanga kiakili na kurekibisha vipaumbele vengu kwa haraka. Hali hii ya kuwa tayari, palilika inanishindia muda mwingi kwani inaiondoa kwenye mtego wa kulalamika yaliyopita na kunielekeza kwenye kutafuta suluhisho katika mazingira mapya pia natumia study ya unyumbufu ili kuingiliana na mabadiliko hayo bila poteza ubora wa kazi yangu mabadiliko mara nyingi yanahitaji kurekebishwa taratibu za kila siku hivyo. Mimi huwa mwepesi wa kuwacha mbinu za zamani zinazozuia maendeleo na hupokea zana mpya zingazoongeza tija ustadi huo hujibadilisha kulingana na mahitaji ya sasa unanifanya niwe mshirika tegemeo. Nikihakikisha kuwa huduma zangu zinaendelea kuwa na thamani hata pale teknolojia au mahitaji ya sopa inapobadilika kwa kasi hali hii ya mageuzi ya kudumu inaimarisha ujasiri wangu ikinifanya nijione kuwa sehemu ya maendeleo badala ya kuwa mhanga wa mabadiliko mwishowe nashambulia mabadiliko kwa kuwasiliana na kwa karibu na wenzangu ili kubadilishana maarifa na uzoefu. Hakuna anayeweza kufahamu kila kitu pekee yake wakati wa kipindi cha mpito. Hivyo ushirikiano unatusaidia sote kuvuka daraja la mabadiliko kwa usalama na ufanisi zaidi. Unapo waunga mkono, wengine nakuwa tayari kupokea msaada wao, unatengeneza mazingira ya kazi yenye, nguvu na mshikamano, yanayoweza kuhimili dhoruba yoyote ya kimfumo. Kila badiliko ninayo yashinda yanakuwa darasa tosha, inalonifundisha kuwa siri ya kudumu kazi ni si tu kuwa na maarifa bali ni kuwa na uwezo wa kukuwa pamoja na wakati.